Na wajua baadhi ya wafanya biashara ambao ni bora zaidi ambao wame nizunguka karibu na ninakoishi. Mtu wa kwanza ni Peter nduati mkurugenzi wa Britam. Peter nduati ni mfanya biashara maarufu nchini Kenya na aliye na uzoefu wa zaidi ya miaka mingi katika sekta ya fedha. Akiongeza kampuni ya Britam. Britam ni kampuni inayotoa huduma za bima, uwekezaji na mikopo na imekuwa miongoni mwa kampuni kubwa na zenye mafanikio katika Kenya. Anasifa kadhaa, anaongoza kwa ufanisi na ujuzi mkubwa katika sekta ya fedha na ameweza kuzingatia maendeleo ya kiteknolojia na ufanisi katika utendaji wa kampuni yake hali kadhalika mkurugenzi wa safaricom Peter ndegwa ni mkurugenzi mtendaji wa safaricom kampuni kubwa ya simu na teknolojia nchini Kenya Safaricom inaongoza kwa kutoa huduma za simu, mtandao na pia M-Pesa huduma ya kutuma na kupokea fedha kwa njia ya simu.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Kuna ujuzi mingi sana ambazo ningependa kujifunza. Ujuzi wa kiufundi, kama vile umeme, uwashi na ujenzi kuseremala, ufundi wa magari. Pia saa zingine kusoma na kuandika, ujuzi wa kusoma na kuandika, ujuzi wa kutatua hisabati, sayansi na tehama. Pia ujuzi wa teknolojia, matumizi ya kompyuta, programu, usanifu, watofuti, ukarabati wa vifaa vya ki elektroniki, ujuzi wa biashara na ujasiri ya mali, uhasibu mdogo, masoko, uendeshaji wa biashara, huduma kwa wateja, ujuzi wa huduma na utalii, ukarimu, upishi, utalii na uongozaji, usimamizi wa hoteli, Ujuzi wa afya na jamii, uuguzi, huduma ya jamii, maelezo na maendeleo ya mtoto, huduma ya afya ya msingi. Mambo, kuna aina ya ujuzi ningependa kujifunza ni kama haya. Ujuzi wa sanaa na michezo, muziki, filamu na uigizaji, michezo, ubunifu.

Je, umewahi kusafiri kwa ndege, swali nzuri sana. Safari yangu ya kwanza ya ndege ilifaniki ilifanikiwa tarehe kumi na saba mwezi huu wa disemba. Ndege iyo ilinirusha hadi jijini Nairobi. Nikapata kuona mandege. Kusafiri kwa ndege kuna manufaa, huokoa muda. Safari ndefu hufanyika kwa haraka sana kuliko barabarani au baharini. Manufaa mengine ya kusafiri kwa ndege ni ikiwemo huunganisha nchi na mabara, huwezesha watu kusafiri katika kati ya nchi na mabara kwa urahisi. Huimarisha utali biashara na mahusiano ya kimataifa manufaa mengine ya kusafiri kwa ndege ni ikiwemo kusaidia biashara na uchumi, usafirishaji wa mizigo na bidhaa kwa haraka, huchangia ajira nyingi. Manufaa mengine ni kama kusaidia huduma za dharura kusafirisha wagonjwa, madaktari na misaada kwa haraka hutumika kwenye uokoaji na misaada ya kibinadamu manufaa mengine alikathalika uongeza maarifa na utamaduni. Watu hujifunza lugha, utamaduni na maisha ya nchi nyingine.

Mahusiano yangu na wazee ni mahusiano mazuri. Kwanza ninapojua kuwa mimi ndio nafaidika sana katika mahusiano yangu na wazee. Mahusiano na wazee ni mawasiliano na mshikamano mzuri kati ya mimi na wazazi. Ama bibi, babu, walimu, au wazee wa jamii. Uhusiano huu umezanikusaidia kujenga heshima, kusikiliza, kusaidia wengine na pia upendo. Mahusiano yana manufaa kadha wakadha, mahusiano ya wazee ya na manufaa kadha wakadha, kama vile kupata busara na hekima, wazee wanauzoefu wa maisha, hunishauri jinsi ya kukabiliana na changamoto, hunisaidia kufanya maamuzi sahii. Pili, kujifunza maadili mema. Wazee hufundisha heshima, uaminifu, uvumilivu na nidhamu. Hunisaidia kuwa mtu mwema katika jamii. Yatatu, kupata msaada na ulinzi. Wazee hunipa mwongozo na msaada. Hunilinda dhidi ya maamuzi mabaya. Ya nne, kuhifadhi mila na utamaduni. Hnifundisha desturi na tamaduni za jamii. Hunisaidia kujitambua na kuthamini asili yangu. Uimarisha amani ya familia na jamii, hujenga upendo na mshikamano, hupunguza migogoro nyumbani na katika jamii, ya sita kujiamini na kujithamini. Ushauri na upendo wa wazee hunifanya nijiamini, hunisaidia kuthamini maisha na elimu.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndiyo, kwa maisha ya sasa, ya kisasa, kila mtu inapaswa anatumia teknolojia ya sauti. Kwa sababu wakati mwingine, natumia teknolojia ya sauti kurekodi, kusambaza, kusikiliza au kuboresha sauti. Kuna mifano ya teknolojia ya sauti kama vile radio, simu za rununu, runinga, simu za mkononi, samahani, runinga, spika na vipaza sauti, rikoda za sauti, podkast na muziki wa mtandaoni siku hizi, vifaa vya kusaidia wasiosikia vizuri. Pia ukiangalia manufaa ya teknolojia ya siasa, huboresha mawasiliano, huwezesha watu kuzungumza kwa mbali kupitia simu, hurahisisha mikutano na masomo ya mtandaoni, pili husaidia elimu, masomo husikilizwa kupitia redio, podkasiti na video, husaidia wanafunzi kujifunza hata bila kusoma maandishi mengi. Manufaa ya tatu, teknolojia ya sauti huburudisha, hutoa burudani kama muziki, vipindi vya radio na michezo ya sauti, hupunguza msongo wa mawazo. Nne, manufaa ya nne ya teknolojia ya sauti, husaidia habari kufika haraka, habari hutangazwa kwa haraka na kwa watu wengi kwa pamoja. Radio hufika hata maeneo ya mbali. Manufaa ya tano, ikiwemo kusaidia watu wenye ulemavu, vifaa vya kusaidia kusikia, huwasaidia wasiosikia vizuri. Programu za kusoma kwa sauti, huwasaidia wasioona. Manufaa mengine ni kama vile huchochea ajira na uchumi. Ajira katika muziki, utangazaji, uhariri, wa sauti na vyombo vya habari.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kwa sababu gazeti lina manufaa mengi muhimu kwa mwanafunzi na jamii kwa jumla. Manufaa ya gazeti kwanza hutoa habari sahihi, husaidia kupata habari za ndani na nje ya nchi. Habari nyingi za gazeti upitia uhakiki kabla ya kuchapishwa. Manufaa ya pili ya kusoma gazeti, huongeza maarifa na elimu. Hufundisha kuhusu siasa, uchumi, afya, michezo na utamaduni humsaidia mwanafunzi kujua mambo yanayoendelea duniani huboresha ujuzi wa lugha, hukuza msamiati na uwelewa wa kusoma, husaidia kujifunza kuandika vizuri Halikadhalika pia hukuza kufikiri kwa makini. Humfanya msomaji kuchampua habari, husaidia kutofautisha habari sahihi na za uongo. Hutoa matangazo na fursa. Hutangaza ajira, elimu, biashara na zabuni. Husaidia jamii kupata taarifa muhimu. Wakati mwingine, huburudisha, kuna hadithi, vichekesho, michezo na kurasa za burudani. Hupunguza msongo wa mawazo. Halikathalika huhifadhi kumbukumbu za historia. Habari za gazeti hutumika kama kumbukumbu ya matukio ya zamani.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Hali halisi kwa maoni yangu filamu ninayoipenda zaidi huitwa game of thrones. Game of thrones ni filamu nayoipenda zaidi kwa sababu kwa sababu kadhaa Kwanza game of thrones ina hadithi yenye mvuto mkubwa inaonyesha mapambano ya kifalme, uongozi na maamuzi magumu yanayobadilisha maisha ya watu hadithi yake ina msisimuko na hufanya mtazamaji atake kujua kinacho kitakachofuata. Pili, filamu hii ina wahusika wengi wenye tabia tofauti. Kila mhusika ana nguvu na udhaifu wake, jambo linalofundisha kuwa maamuzi na tabia za watu zinaweza kuleta matokeo, mazuri au mabaya. Hii husaidia kujifunza kuhusu uongozi, uwajibikaji na busara. Tatu, Game of Thrones ina mandhari na utayarishaji mzuri sana. Mazingira, mavazi na sauti hufanya hadithi ionekane ya kweli na kuvutia. Hii huongeza hamasa ya kutazama na kuelewa simulizi. Nne, ama mwisho, filamu hii hunifundisha mafunzo ya maisha kama umuhimu wa hekima, umoja, subira na kufanya maamuzi kwa uangalifu. Kwa ujumla, Game of Thrones ni filamu ninayoipenda zaidi kwa sababu ya hadithi yake ya kuvutia, mafunzo ya maisha na ubunifu wake mkubwa.

Mimi napenda kununuwa vitabu zaidi kuliko vitu vingine kwa sababu vina niongezea maarifa na kunisaidia kujifunza mambo mapya. Kupitia vitabu najifunza kuhusu maisha, historia, sayansi na hata jinsi ya kuboresha tabia na malengo yangu. Vitabu hunisaidia kufikiri kwa kina na kupanua mawazo yangu. Pia vitabu hunisaidia kuboresha luga na ujuzi wa kusoma na kuandika. Kadri, ninavyo soma vitabu mbalimbali ndivyo ninavyo ongeza msamiati na kuelewa matumizi sahihi ya lugu. Hii hunisaidia shuleni na katika mawasiliano ya kila siku. Zaidi ya hayo, vitabu ni rafiki wazuri wakati wa mapumziko. Vina niburudisha na kunisaidia kutumia muda wangu kwanjia yenye faida badala ya kupoteza muda. Kwa ujumla, napenda kununuq vitabu zaidi kwa sababu, vina nijenga, kielimu, ki akili na kitabia na pia kunisaidia kujianda kwa maisha ya sasa na ya baadaye.

Ninani alie kufundisha jambo muhimu? Halihalisi kwa maoni yangu. Mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mama yangu. Mama yangu alinifundisha nidhamu na kuheshimu watu wote. Tangu nikiwa mdogo. Alinieleza kuwa heshima huanza nyumbani na huonekana katika maneno na matendo yetu. Alinifundisha kusikiliza wazee, kuzungumza kwa adabu na kuwasaidia wengine bila kujali tofautiza abu. Kupitia mafundisho yake, nimejifunza kuwa nidhamu hunisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuepuka matatizo na kuishi vizuri na watu wengine. Pia hunisaidia kuzingatia masomo yangu na majukumu yangu ya kila siku. Kwa jumla, mama yangu amenifundisha jambo muhimu sana ambalo nina nisaidia katika maisha ya sasa na ya baadaye. Mafundisho yake ni mwanga unaoniongoza katika tabia na mienendo yangu.

Je, unapenda upepo au AC? Hali halisi kwa maoni yangu, napenda upepo wa kawaida zaidi kuliko AC. Napenda upepo wa kawaida kwa sababu ni wa asili na hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Upepo huleta hewa safi. Hunipoza bila kunifanya nihisi baridi kupita kiasi na hunisaidia kupumzika hasa jioni au asubuhi. Pia upepo hauna gharama na hauhitaji umeme. Hivyo ni rafiki kwa mazingira Ingawa AC ni nzuri sana hasa wakati wa joto kali, mara nyingine inaeza kufanya hewa iwe baridi kupita kiasi au kukausha hewa. Pia hutumia umeme mwingi. Kwa ujumla napendelea upepo wa kawaidia kwa sababu ni wa asili wa gharama nafuu na hunipa utulivu wa mwili na akili.

Shughuli zangu za siku za mvua, napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zayndani ya nyumba. Kwanza napenda kusoma vitabu au daftari zangu za masomo. Kwa sababu hali ya hewa huwa tulivu na hunisaidia kuzingatia vizuri. Kusoma wakati wa mvua, hunifanya nijisikie mtulivu na kuongeza uelewa wangu. Pia napenda kuandika. Kama vile kufanya kazi za shule, kuandika hadithi fupi au kumbukumbu za siku. Sauti ya mvua hunipa hamasa ya kufikiri na kuandika kwa utulivu. Hali kadhalika, wakati mwingine napenda kusikiliza radio au muziki laini au kuangalia vipindi vya elimu kwenye runinga. Hii huniburudisha bila kupoteza muda mwingi. Zaidi ya hayo, shughuli zangu ndogo za nyumbani kama kupanga chumba au kusaidia wazazi kwa kuwa si rahisi kutoka nje wakati ya mvua. Kwa ujumla, siku za mvua hunipa nafasi ya kupumzika kujifunza na kujiboresha hivo hujifanya kuwa siku zenye manufaa kwangu.

Usiku kabla ya kulala, kwanza nahakikisha kazi zangu za siku zimekamilika. Hasaa kazi za shule au majukumu ya nyumbani. Hii hunisadia kulala nikiwa na amani ya moyo bila mawazo mengi. Baada ya hapo, napenda kupanga vitu vyangu kama daftari na sare za kesho ilinisiwe na haraka asubuhi. Kisha ninaoga au naosha uso. Jambo linalonifanya nijisikia msafi na mtulivu. Mara nyingine nasoma kidogo, inaweza kuwa kitabu, daftari la masomo au hadithi fupi. Kusoma kabla ya kulala, hunisaidia kuongeza maarifa na kunituliza akili. Pia naepuka kutumia simu kwa muda mrefu, ili macho na akili zipumzike. Kabla ya kulala, najiandaa kisaikolojia, nafikiria mambo mazuri ya siku na kupanga malengo ya kesho. Hatimaye na lala mapema ili mwili upate mapumziko ya kutosha.

Napendelea kunyoa kwa sababu kunanifanya nisikie msafi na nidhamu. Uso uliooshwa huonekana safi na hunipa kujiamini. Hasa ninapokwenda shuleni au kwenye shughuli za kijamii. Pia kunyoa hurahisisha kutunza usafi wa uso na kuepuka kuwasha au harufu. Zaidi za zaidi ya hayo, kunyoa hunisaidia kuonekana mwenye nidhamu au mpangilio. Jambo linalopendwa katika mazingira mengi ya shule na kazi. Kunyoa pia ni rahisi kutunza kuliko ndevu ambazo zinahitaji muda na uangalizi wa ziada. Hata hivyo ninaelewa kuwa wengine wanapenda kuvaa ndevu kwa sababu ya mtindo wa utamaduni. Kwa upande wangu kunyoa ndilo chaguo linalofaa zaidi kwa usafi, urahisi na mwonekano nadhifu.

Nilijenga zoea la kusoma kwa kutenga muda maalumu kila siku. Asa jioni au kabla ya kulala. Ninasoma vitabu ya masomo, hadithi au magazeti. Zoea hili lilianza pole pole lakini kwa sasa limekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Zoea la kusoma limenisaidia kuongeza maarifa, kuboresha luga na uelewa na kunifanya nifanya vizuri zaidi shuleni. Pia hunisaidia kufikiri kwa kina na kupata mawazo mapya Halikadhalika kusoma hunifanya nitumie muda wangu vizuri Badala ya kupoteza muda kwenye mambo yasio na faida Zaidi hayo, zoea hili hunipa nidhamu na uvumilivu Kwani hunifundisha kuzingatia jambo moja kwa muda Pia hunituliza akili na hunifanya nijisikie mwenye kujiamini kwa jumla, zoea la kusoma kila siku ni zoea zuri sana, lilo nijenga kielimu na kitabia, na ninalenga kuendelea nalo maisha yangu yote.

Rafiki wangu wa karibu ni mtu ni naye mwamini sana na ni nayejisikia huru kushirikiana naye mawazo na hisia zangu. Yeye ni mkarimu mwenye mnyenyekevu na mcheshi Jambo linalofanya niwe huru nikiwa naye Tunasaidiana katika masomo na shuguli za kila siku. Hasa pale mmoja wetu anapokutana na changamoto Rafiki wangu wakaribu unishauri mambo mazuri na hunikumbusha kufanya maamuzi sahihi Ananiheshimu na anilazimishi kufanya mambo mabaya Tunapokua pamoja, tunajifunza, tunacheka na kushirikiana kwa amani Pia urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu na kueshimiana Tunajua jinsi ya kusameheana na kurekebisha makosa pale yanapotokea Hilo limetufanya urafiki wetu hudumu na kuwa imara. Kwa ujumla, rafiki wangu wakaribu nisehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunisaidia kukua kielimu, kitabia na kijamii.

Kipawachangu kikubwa ni kuandika, hasa kuandika hadithi, insha na maelezo ya mada mbali mbali. Napenda kuandika kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo nah isia zangu kwa u huru. Ninapokuwa ni kiandika na jisikia mtulivu na mwenye furaha. Kipawa hiki kime nisaidia sana shuleni, hasa katika masomo yanaoitaji melezo na ubunifu, walimu wangu mara nyingi hunisifu kwa mandishi yangu, jambo lilalonipa motisha ya kuendelea kujiboresha zaidi. Pia, kuandika hunisaidia kuboresha lugha yangu, kuongeza msamiati na kufikiri kwa kina kabla ya kutoa mawazo. Ninaamini kipawa hiki kinaweza kunisaidia baadaye kuwa mwandishi, mwalimu au kufanya kazi zinazohusiana na wasiliana. Kwa jumla, kipawa cha kuandika ni zawadi muhimu maishani mwangu na nendelea kukikuza kwa kusoma sana na kuandika mara kwa mara.

Ninafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Halihalisi, ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza na wasikiliza wenzangu kwa makini. Kusikiliza hunisaidia kuelewa mawazo yao na kuheshimu maoni tofauti. Hii hujenga mazingira ya amani na uwelewano katika kikundi. Pili, nashiriki mawazo yangu kwa heshima na uwazi bila kuwadharau wengine. Nikiona wazo la mwenzangu ni bora huwa tayari kulikubali kwa faida ya kikundi Tatu, nawajibika kwa kazi niliopewa Najitahidi kufanya sehemu yangu kwa wakati na kwa bidii ili nisiwaangushe wenzangu Pia niko tayari kusaidia pale mmoja wetu anapohitaji msaada Nne, nashirikiana kutatua matatizo Yanapotokea kwa njia ya mazungumzo na uvumilivu badala ya ugomvi Najifunza kusamehe na kusahihisha makosa kwa amani. Kwa ujumla, ninafanya kazi ya ushirikiano kwa kuheshimiana, kuwajibika na kushirikiana kwa lengo mmoja. Jambo linalosaidia kufanikisha kazi kwa urahisi na kwa mafanikio makubwa.

Napendelea vyatu vya michezo kwa sababu ni vya kustarehesha na rahisi kutumia kila siku. Vinanifanya nijisikie huru ninapotembea, kukimbia au kushiriki shughuli mbali mbali bila kuchoka haraka. Hii ni muhimu hasa shuleni au ninapokuwa safarini muda mrefu. Pia vyatu vya michezo vinaendana na mavazi mengi kama vile suruali ama sare za michezo. Hivyo ni raisi kuvivaa katika hali tofauti Zaidi ya hayo vinaonekana vya kisasa na nadhifu sababu nyingine ni kwamba vyatu vya michezo hulinda miguu vizuri kwani hua na nyayo laini zinazopunguza maumivu na kuzuia kuumia. Kwa jumla napendelea vyatu vya michezo kwa sababu ya ustarehe, ulinzi wa miguu na uraisi wa matumizi Jambo linalonifanya nivipende zaidi kuliko aina nyingine za vyatu.

Napenda kula za ugali zaidi kuliko wali. Kwa sababu, ugali hunishibisha kwa muda mrefu na hunipanguvu za kufanya shughuli za kila siku. Ugali ni chakula cha asili kinachopatikana kirahisi na huliwa na vyakula vingi kama mboga, maharagwe, samaki, hata nyama. Jambo linalofanya uwe chakula kamili. Pia ugali ni rahisi kumengenyo na hufaa kwa watu warika zote. Hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri bila kuhisi uzito tumboni. Zaidi ya hayo, ugali ni sehemu ya utamaduni wetu. Hivyo naupenda na kuzoea tangu nikiwa mdogo. Ingawa wali pia ni chakula kizuri na kitamu. Kwa upande wangu ugali hunifaa zaidi kwa afya, nguvu na shibe.

Vitu ambavyo napenda kuhusu shirika langu ni ikiwemo. Shirika langu linahimiza ushirikiano na heshima kati ya wanachama wake. Kila mtu anadhaminiwa na kusikilizwa. Jambo linalofanya kazi ifanyike kwa amani na ufanisi. Mazingira haya hunifanya nijisikie huru, kushiriki mawazo na kujifunza kutoka kwa wengine. Pia napenda shirika langu kwa kuwa linanipa nafasi ya kujifunza na kujiendeleza. Kupitia mafunzo, mikutano na shughuli mbali mbali, napata ujuzi mpya, unaonisaidia kuboresha uwezo, wangu wa kujiamini zaidi. Jambo lingine ni uajibikaji na mpangilio mzuri wa kazi. Kila mtu anajua majukumu yake, hivo kazi hufanyika kwa wakati na kwa ubora. Viongozi wetu hutupa muongozo mzuri na hututia moyo kufanya kazi kwa bidii. Kwa jumla, napenda shirika langu kwa sababu linajali maendeleo ya wanachama wake, linajenga umoja na linatoa fursa za kukua. Jambo, linalofanya nijivunie kuwa sehemu yake.

Wateja na washugulikia kwanjia tofauti tofauti kulingana na mteja anataka nini. Ninapo shugulikia wateja kwanza na wakaribisha kwa heshima na tabasamu. Hii huwafanya wajisikie kuthaminiwa na kuwa tayari kuzungumza kwa uhuru. Kumsalimia mteja vizuri ni mwanzo mzuri wa huduma bora. Pili nawasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji au tatizo lao. Sikatizi wanapozungumza na ninauliza maswali ya ufafanuzi pale inapohitajika kusikiliza vizuri hunisadia kutoa msaada sahihi tatu, natoa huduma kwa uaminifu na uvumilivu Najitahidi kueleza kwa lugha rahisi kuwa mpole hata kama mteja anahasira na kutafuta suluhisho linalofaa Nkiwa sijui jibu huwa tayari kuuliza au kumulekeza mteja kwa mtu anayefaa Nne nahakikisha natimiza ahadi na kumalizahuduma kwa wakati Baada ya kumwuudumia mteja na mshukuru na kuhakikisha ameridhika Kwa ujumla ninashugulikia wateja kwa heshima usikivu, uaminifu na uvumilivu mambo ambayo hujenga imani na uhusiano mzuri kati ya mteja na huduma inayotoa.

Ushauri ningependa kumpa mtu ni kuthamini elimu na nidhamu. Ningemshauri mtu aweke elimu mbele kwa sababu elimu humfungulia milango mingi maishani. Elimu humsaidia mtu kufikiri vizuri, kufanya maamuzi sahihi na kujitegemea baadaye. Hata kama elimu ina changamoto, ni muhimu kuwa na subira na bidii. Pia ningemshauri ajenge nidhamu binafsi. Nidhamu humsaidia mtu kuheshimu muda. Kutimiza majukumu yake na kuepuka tabia zisizofaa. Mtu mwenye nidhamu huaminika na hupata mafanikio kirahisi zaidi Zaidi ya hayo ningemkumbusha achague marafiki wazuri kwa sababu marafiki huathiri sana tabia na mwelekeo wa maisha. Marafiki wazuri hukutia moyo kufanya yalio mema na kukuseidia kufikia malengo yako Ushauri wangu ni kuwa na malengo kufanya kazi kwa bidii, kuwa na nidhamu na kutoacha kuamini ndoto zako kwa sababu kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa maishani.

Ndiyo, kuna vitu katha wa katha nimenunua kwa kutumia simu Ninaweza kununua vitu kwa kutumia simu lakini kuangalifu mkubwa kununua vitu kwa kutumia simu ni rahisi na kuna rahisisha maisha Kupitia simu naweza kuangalia bidhaa mbali mbali, kulinganisha bei na kusoma maelezo kabla ya kufanya uamuzi. Hii hunisaidia kuchagua bidhaa inayofaa bila kulazimika kusafiri kuenda sokoni au dukani kutumia simu huniruhusu ku kununua muda wowote, hata nikiwa nyumbani. Malipo hufanyika kwa urahisi kupitia huduma za fedha, za simu au benki. Jambo linalo okoa wa muda na nguvu. Wakati mwingine bidhaa huletwa hali nilipo, jambo ambalo nifaida kubwa. Hata hivyo, ninapokuwa nikinunua kwa simu na chukua tahathari na hakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji au tovuti zinazo aminika na huepuka kushiriki taarifa binafsi au siri za malipo bila huwakika. Pia, kusoma maoni ya wateja wengine ili kuepuka kudanganywa. Kununua vitu kwa kutumia simu ni rahisi, haraka na kuna okoa muda, lakini ni muhimu kufanya hivyo kwa busara, uangalifu na nidhamu ilikuepuka hasara au udanganyifu.

Kuna lugha mingi ambazo ningependa kujifunza lugha ya kwanza ambayo ningependa kujifunza sana ni lugah ya kifaransa Ngependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu ni moja ya lugha zinazo zungumzo sana duniani hasa barani ulaya na Afrika kujifunza kifaransa kutanisaidia kuwasiliana na watu kutoka nchi mbalimbali kama ufaransa, Canada, DRC, Congo na nchi nyingine zinazotumia lugha hii sababu nyingine ni kwamba kifaransa kina umuhimu mkubwa kielimu na kikazi Kuna fursa nyingi za masomo kazi na ushirikiano wa kima taifa zinazohitaji au kuthamini mtu anayajua kifaransa ujuzi huu utanipa faida ya ziada Nikitafta elimu ya juu au ajira baadaye Pia kujifunza kifaransa kutanisaidia kupanua mawazo au utamaduni wangu Itajifunza utamaduni, historia na mitindo wa maisha wa watu wanauzungumza lugha hiyo Hii itanifanya niwe mtu mwenye welewa mpana na heshima kwa utamaduni tofauti Zaidi ya haya kujifunza lugha mpya, huimarisha akili kumbukumbu na uwezo wa kufikiri kwa makini Kuna saidia pia kuboresha lugha nyingine zinazojua kama kiswahili au kingereza Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu itaniongezea maarifa, fursa, zabaadaye na welewa wadunia. Itanizaidia kukua, kielimu, kijamii na kitaaluma.

Nguo ambazo napenda kuvaa ni za aina gani? Ninapenda kuvaa nguo za aina ya kawaida. Zilizo nadhifu na zinazostarehesha. Napenda kuvaa nguo za kawaida kwa sababu hunipa uhuru wa kujisikia vizuri siku nzima Mara nyingi huvaa t-shirti safi, shati rahisi, suruali ya jeans au khaki na wakati mwingine tracksuit nguo hizi hunifaa kwa shughuli za kila siku kama kuenda shuleni kutembea au kukutana na marafiki sababu nyingine ni kwamba nguo za haina hii ni rahisi kuchanganya Naweza kuvalia t-shirti na jeans au shati na suruali ya kawaida bila shida. Pia hupendelea rangi zisizo kali sana kama blue, nyeusi, kijivu au nyeupe kwa sababu huonekana nadhifu. Na haziendi nje ya mtindo haraka. Pia napenda nguo zinazolingana na hali ya hewa. Wakati wa joto, huchagua nguo nyepesi na zinazopitisha hewa. Na wakati wa baridi, huchagua sweta au jaketi ili nijilinde. Hii hunifanya nijisike uhuru na mwenye afya. Zaidi ya yote, napenda nguo zinazoonyesha heshima na mpangilio mzuri. Si lazima ziwe ghali, bali ziwe safi. Zimepangwa vizuri na zifanane na mazingira mazingira nilio, niliopo Napenda kuvaa nguo za kawaida, nadhifu na zenye ustarehe kwa sababu hunipa kujiamini urahisi wa kutembea na mwonekano mzuri kila siku.

Mimi ufurahia nikiwa nyumbani. Na nikiwa nyumbani hufanya mambo kadha wakadha kama nimefurahi. Mambo mbali mbali yanayo nifanya nijisikia uhuru na mwenye amani. Kwanza kabisa napenda kupumzika na kuwa na muda wa utulivu. Baada ya siku ndefu ya masomo au shugli nyingine, kukaa nyumbani hunipa na fasi ya kupumzisha mwili na akili. Wakati mwingine huka sebuleni, nikisikiza mziki laini au nikitafakari mambo ya siku yangu. Apili, napenda kusoma vitabu au kufanya kazi za shule nikiwa nyumbani. Nyumbani kuna mazingira tulivu yanayo nisaidia kuzingatia masoma yangu vizuri. Kusoma hunipa furaha kwa sababu huongeza marifa yangu na kunisaidia kujianda vyema kwa siku zijazo. Tatu, napenda kutazama runinga au vipindi ninavyo vipenda kwa kiasi. Hii hunibrudisha na kunifanya nipate mapumziko ya akili. Pia wakati mwingine, hutazama vipindi vya elimu au makala yanayo fundisha mambo mapya. Nafuraia nyumbani napenda kuongea na familia yangu, tunapo zungumuza, kucheka na kushirikiana, kukula pamoja, kuna nifanya nijisikiye kupendwa na kudhaminiwa. Muda huu huimarisha usiano wetu na kunipa fura ya kweli. Pia wakati mwngine hupenda kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kusafisha au kupanga vitu. Ingawa ni kazi unipa furaha kwa sababu najisikia kuwajibika na kushiriki katika maendeleo ya familia.

Je, ninapenda kulima bustani? Napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli ya kufurahisha na yenye manufaa kiafya na kisaikolojia. Wakati ninapojihusisha na kulima bustani, napata nafasi ya kuwa nje, kupumua hewa safi, na kufurahia uoto wa mimea na maua. Hii hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kulima bustani kunanifundisha uvumilivu na nidhamu. Mimea inahitaji maji, mwanga wa jua na muda wa kukua. Hivyo, huniwazia umuhimu wa kusubiri na kuendelea na kazi kwa bidii. Pia, ninajifunza jinsi ya kushirikiana na familia au marafiki wakati wa kazi za bustani. Zaidi ya hayo, kulima bustani husaidia afya yangu. Kufanya kazi za bustani kama kupanda, kulima na kunyunyuzia maji. Hufanya mwili unywe nguvu. Husababisha mazoezi ya mwili bila kuenda kwenye sehemu za kufanyia zoezi. Pia mimea na mboga niliolima hunisaidia kula chakula cha afya nyumbani. Napenda kulima bustani kwa sababu hunifanya nijisikie furaha, huimarisha afya na hunijengea uhusiano mzuri na asili. Pia huniwazia nidhamu.

Ninapenda chakula gani zaidi? Chakula nikipendacho zaidi ni ugali na mboga za majani. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu na kunishibisha kwa muda mrefu. Ugali ni rahisi kumenge'nywa na hufaa kuliwa na mboga, nyama, samaki au maharagwe. Hii inafanya chakula changu kuwa kamili na chenye lishe inayohitajika kwa mwili. Chakula hiki ni sehemu ya utamaduni wetu. Hivyo kuna fahari na furaha kiutamaduni nilipo, ninapokula. Ni chakula kinachopatikana kirahisi nyumbani au sokoni, na kila kipande huliwa kwa upendo na familia. Jambo linaloongeza furaha ya kula. Zaidi ya hayo, chakula hiki hunisaidia kuwa na afya njema. Mboga hutoa vitamini na madini na ugali hutoa mwanga unaohitajika kwa nguvu. Kwa hiyo, chakula hiki si tamu tu, bali ni chenye manufaa kiafya na kiakili. Napenda ugali na mboga kwa sababu kinanipa nguvu, ni chenye afya, kinaniburudisha na kinahusiana na tamaduni zetu.

Jee, nimewayi kujaribu kujifunza kupiga gitaa. Ndiyo, nimejaribu kujifunza kucheza gitaa. Kwa sababu gitaa ni chombo cha mziki kinacho vutia sana na kina nipa furaha. Kwanza nilijifunza misingi ya kutumia vidole vyangu kupiga nyuzi. Na jinsi ya kueka mikono kwenye sehemu sahihi za gitaa ili kupata noti sahihi. Hii ilikuwa changamoto mwanzoni, lakini uvumilivu na mazoezi ya mara kwa mara yali ni saidia kundelea vizuri. Kupitia kujifunza gita, nime jifunza pia subira, nidhamu na umakini. Kufanya mazoezi ya kila siku, kuna itaji kuzingatia mpangilio wa muda. Jambu linalo ni nipa umuhimu wa kujitahidi na kushikilia malengo. Hii pia hunisaidia kuimarisha, kumbukumbu na umahiri wa mikono. Zaidi ya hayo, kucheza gita huni burudisha na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Muziki unavyo toka kwenye gita hu nifanya nijisikiye furaha na mwenye amani. Pia ninan weza kucheza nyimbo za wapenzi wangu au kushirikiana na marafiki katika burudani. Kujifunza kuchaza gita ni zaidi ya burudani, ni njia kujifunza nidhamu kuimarisha ubunifu na kupata furaha ya ndani. Hii ni kipawa ninacho penda kuendeleza zaidi.

Je, ninapenda kuogelea? Ndiyo, napenda kuogelea ili kupumzika. Napenda kuogelea kwa sababu ni mchezo wa kufurahisha na wenye manufaa mengi kiafya. Ninapokuwa majini najisikia uhuru na mtulivu sana na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya masomo au shughuli za siku. Maji hunipa hisia ya amani na furaha. Kuogelea pia huimarisha afya ya mwili, hufanya mazoezi ya mwili nzima, mikono, miguu na kifua bila kuumiza viungo Hii hunisaidia kuongeza nguvu, pumzi na ustahimilivu wa mwili, pia ni njia nzuri ya kudumisha afya bila kuchoka sana Zaidi ya hayo, kuogelea hunifundisha nidhamu na usalama, najifunza kufuata kanuni za bwawa au ufukweni kuwa makini na kuheshimu maelekezo ya waokoaji. Hii hunifanya niwe mwangalifu na mwenye uwajibikaji. Kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu hunipa furaha, huimarisha afya, hunipa utulivu wa akili na hunifundisha uwajibikaji. Ni shughuli ninayofurahia na ningependa kuendelea nayo kufanya mara kwa mara.

Ninajihisi vipi kila ninapokuwa kwenye mstari ama kila ninaposubiri kwenye mstari? Ninahisi mchanganyiko wa hisia. Kwanza, mara nyingi ninahisi subira na uvumilivu. Kusubiri mstari kunahitajika kuwa na utulivu, kwani kila mtu anasubiri nafasi yake. Hii imenifunza kuwa na nidhamu na kustahimili hali zisizo na haraka. Pili, mara nyingine nahisi uchovu kidogo au kuchoshwa. Hasa ikiwa mstari ni mrefu au unachukua muda. Lakini wakati mwingine subira ni muhimu, hivyo ninajaribu kupanga na kushugulika na muda wangu kwa kufanya mambo madogo kama kusoma au kupanga mawazo ya siku. Tatu, mara nyingine nahisi hamu au msisimuko, hasa ninapokuwa nikisubiri. Kitu muhimu kama kupewa huduma au kitu nilichokisubiri muda mrefu. Hi hunifanya nijisikie umuhimu wa kitu hicho na kuendelea kuvumilia hadi nitakapo kipata. Zaidi ya hayo, nahisi umoja na wengine kwani mara nyingi watu wanaungana kwa subira, mstari. Na hili linafundisha kuheshimiana na kushirikiana. Ninaposubiri kwenye mstari nahisi mchanganyiko wa hisia, subira, hamu, kidogo uchovu na kujifunza kuheshimiana Jambo linalonifundisha kuwa mwangalifu na mvumulivu maishani.

Ni mafunzo gani ningependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni kuhusu ujuzi wa mawasiliano na teknolojia ya kisasa. Kwanza, ningependa mafunzo wa mawasiliano ya kikazi. Hii inahusisha jinsi ya kuzungumza kwa heshima na wateja, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi, na kuandika barua au ripoti rasmi. Ujuzi huu ni muhimu kuwa kwani unahakikisha kuwa kazi inafanyika kwa amani au kwa matokeo bora. Na pia unasaidia kujenga uhusiano mzuri kazini. Pili ningependa mafunzo ya teknolojia ya kisasa kama kutumia kompyuta, programu za ofisi na mawasiliano ya mtandao. Hi ni muhimu kwa sababu ajira nyingi zinahitaji ujuzi huu na kunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Mafunzo haya yataniongezea uwezo wa kufanya ripoti, kuandika baruapepe, kupanga ratiba na kulitumia zana mbalimbali za kisasa kazini. Zaidi ya hayo, ningependa mafunzo ya kazi ya ushirikiano na timu, kujua jinsi ya kushirikiana na wenzangu, kutatua changamoto, kwa pamoja na kufanya kazi kwa mshikamano, kunahakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na kila moja anajisikia kudhaminiwa. Kwa ujumla, ningependa kupata mafunzo kazini kuhusu mawasiliano, teknolojia ya kisasa na kazi ya ushirikiano kwa sababu yataniwezesha kuboresha utendaji wangu, kuwa mtaalamu, mzuri na kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninatumia kompyuta kwa nini zaidi? Ninatumia kompyuta kwa sababu mbalimbali. Hasa, kwa masomo, burudani na mawasiliano. Kwanza kompyuta ni muhimu kwa masomo na kazi za shule. Ninaitumia kuandika insha, kuandika ripoti, kufanya utafiti, mtandaoni, na kujifunza mambo mapya. Hii hunisaidia kupata maarifa zaidi na kufanikisha kazi za shule kwa urahisi. Pili, kompyuta hutumika kwa burudani. Kama kutazama video, kucheza michezo ya kidigitali au kusikiliza muziki. Hii hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya masomo au shughuli. Tatu, kompyuta ni muhimu pia kwa mawasiliano. Napata fursa ya kuwasiliana na marafiki, familia au walimu kupitia baruapepe, ujumbe mtandaoni au programu za mawasiliano. Hii hunisaidia kubakisha uhusiano na watu wa kushirikiana kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kompyuta hunifundisha ujuzi wa kisasa. Unaohitajika katika maisha ya kisasa na kazi za baadaye. Kujua kutumia kompyuta ni kipawa muhimu kinachoongeza nafasi ya ajira na maendeleo binafsi. Ninatumia kompyuta kwa masomo, burudani, mawasiliano na kujifunza ujuzi mpya. Jambo linalonifanya niwe mtu mwenye maarifa, ubunifu na mwelekeo wa kisasa.

Je, nimewahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa. Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Kwa sababu, ninapenda kuona ubunifu na vipaji vya watu. Katika maonyesho ya sanaa, kuna picha, michoro, school pulta, na sanaa nyingine zaki utamaduni. Kuna kazi, kuna kazi kama vile kutambua urembo, ubunifu na mitazamo tofauti wa sani. Hii hupanua mtazamo wangu na kunifunza kuthamini kazi za watu wengine. Ha, halika dhalika, zaidi ya hayo, maonyesho ya sanaa huniwazia mambo mapya ya kufikiri na kuunda. Nikiona picha au michoro, mara nyingi huniachia mawazo ya kuunda kitu, kitu changu binafsi, au kuandika hadithi zinazohusiana na kile nilichona. Hii hunisaidia kukuza bunivu na fikra zangu. Pia, maonyesho ya sanaa hunijengea kielimu na kijamii na fahamu kuhusu historia, tamaduni na mitindo ya maisha kupitia kazi za wasani. Hii inapanua welewa wangu wa dunia na kunifundisha kuheshimu tamaduni mbali mbali. Kwenda kwenye maonyesho ya sanaa ni furaha, utapata elimu na motisha ubunifu, ni uzoefu naonifanya, nijisikia msisimuko kujifunza na kuthamini sana sanaa na utamaduni za watu wengine.

Ninapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu, napumzika kwa njia mbali mbali ili kurudisha nguvu na utulivu wa akili. Kwanza kabisa, napenda kusoma kidogo. Iwe ni kitabu cha burudani au habari za masomo. Kusoma kunanisaidia kupumzisha akili na kuongeza maarifa kwa wakati mmoja. Na kuna nifanya niondoke kidogo kwenye uchovu wabkazi ya siku nzima. Pili, kukaa kimya au ki kiti tulivu nikisikia hewasafi Hii hunisaidia kupunguza uchovu wa akili na kuniruhusu kufikiria kwa utulivu bila msongo wa mawazo Mara nyingine napenda kusikiliza muziki, unaonifurahisha Jambo linalo nifanya nijisikie uhuru na mwenye furaha Hali kadhalika, wakati mwingine napenda kufanya mazoezi madogo madogo au kutembea nyumbani hiyo husaidia mwili kupumzika bila kukaa kimya sana, kuimarisha mzunguko wa damu na kuondoa uchovu wa mwili. Zaidia ya yote napenda kuzungumza na familia au marafiki, kuongea na wengine, kunaleta furaha, kuondoa mawazo mabaya na kunisaidia kupata msukumo mpya wa siku inayofuata. Napumzika baada ya siku ndefu kwa kupumzika kimwili na kisikolojia, kusoma, kufurahia muziki, kufanya mazoezi madogo na kushirikiana na familia, jamaa na marafiki, jambo linalonifanya nijisikie mwenye nguvu, furaha na tayari kuwa siku kwa siku inayofuata.

Jee, ni na ndege wa kufugwa nyumbani. Ndiyo, kama mkenya yote yule, ni na ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege wangu ni kanari au njiwa mdogo. Napenda kuwa na ndege nyumbani kwa sababu huniburudisha kwa kupiga kelele au kuimba. Jambo linalonifanya nijisikie furaha na utulivu nyumbani. Sauti zao hufanya mazingira kuwa yenye raha na furaha siku. Na furaha kila siku aah Kufuga ndege kunanifundisha uwajibikaji na nidhamu na hitaji kuhakikisha zinapata chakula chakutosha maji safi na mazingira safi na salama kila siku Hii hunifundisha kuwa makini na kujali viumbe wengine aah Hali kathalika ndege hufundisha subira na upendo wanyama Jee, ni nandegi wa kufugwa nyumbani. Hii hunisaidia kujifunza jinsi ya kushugilika na changamoto kwa amani. Kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani ni furaha, elimu na mafunzo ya uwajibikaji.

Ninatazama video wapi mtandaoni? Kwanza ninatazama video mtandaoni kupitia tovuti na programu mbalimbali zinazojulikana na salama Napenda kutumia YouTube kwa sababu kuna video nyingi za kielimu, burudani na mafunzo. Kupitia YouTube ninaweza kujifunza mambo mapya. Kama vile muziki, kusikiliza muziki mpya, kutazama michezo au vipindi vya elimu. Yote kwa urahisi na bila gharama kubwa. Pia napenda kuchagua video zinazofaa umri wangu na maslahi yangu. Mara nyingine napenda kutumia programu za shule au elimu mtandaoni. Kama vile Google, Classroom au Khan Academy. Hizi hunifunza na video za masomo zinazosaidia kujifunza masomo yangu kwa kina na kuelewa mambo mapya kwa njia rahisi. Hali kadhalika napenda kutumia tovuti au programu za habari, kupata video za habari, mafunzo ya sasa, na taarifa muhimu. Hii hunisaidia kuwa na uelewa wa dunia na mambo yanayofanyika karibu na mbali. Ninatazama video mtandaoni kwa sababu ya kuburudika, kujifunza, na kuwa na uelewa wa dunia.

Ni study ipi muhimu kwa kazi yangu? Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora mawasiliano bora ni muhimu kwa sababu kazi nyingi zinategemea kushirikiana na kutangamana na wengine. Wateja wenzangu au viongozi kwa kuwa na study hii ninaweza kueleza mawazo yangu kwa wazi kuelewa maitaji ya wateja na kushugilikia changamoto kwa usahihi Hii usaidia kwa hakikisha kazi inafanyika ama inafanywa kwa urahisi na pia matokeo bora. Zahidi hayo, mawasilano bora uniwezesha kushirikiana na kufanya kazi ya kikundi. Kufanisi, kueleza mawazo kwa heshima na kusikiliza wengine, kuna jenga walewa na kuzuhia migongano. Hii pia usaidia kukuza usiano mzuri kazini na kuongeza ufanisi wa timu. Pia, study hii inasaidia kujifunza na kubadilisha na maharifa kwa kuwa na mawasiliano bora ninaweza kuuliza maswali sahihi, kupokea maoni na kuboresha utendaji wangu kila siku. Mwasiliano bora ni study muhimu kwa kazi yangu kwa sababu huchangia ufanisi ushirikiano kujifunza na kufanikisha malengo ya kikazi.

Je, ninapenda kuwa mahali pa aina gani? Hali halisi, kwa maoni yangu, ninapenda kuwa mahali ambapo pana utulivu na penye he wa safi. Pahali ambapo ninaweza kupumzika na kuwa huru bila kelele nyingi. Kwa mfano mbuga, bustani, au pwani, ni sehemu ninazopenda kuwa mara nyingi. Hapa napata na fasi ya kufikiria, kusoma, au kuzungumza na familia na marafiki kwa amani. Napenda mahali ambapo mwanga na mazingira ni mazuri. Siwezi kuvumulia mahali penye giza au kelele nyingi kwa sababu kuna nifanya nijizikia kuchoka au kukasirika haraka. Mwanga wakutosha na hewasafi hufanya nipate furaha na kuendelea na shughulizangu za kila siku kwa urahisi kabisa. Zaidi ya hao, napenda mahali ambapo mara nyingi kuna watu wanawoheshimiana. Hii imenifundisha jinsi ya kushirikiana kweishimiana na kuhishi kwa amani na wengine. Jambo muhimu sana kwa maisha ya kila siku ya kila binadamu. Napendelea kuwa mahali tulivu penye mwanga wa kutosha hewa safi na watu wenye heshima ama watu wenye kuheshimiana.

Je, napenda kupiga picha, ndiyo. Je, napiga picha marangapi kwa siku. Napiga picha marachache, lakini kwa makini. Sio maranyingi, napiga picha kila siku. Lakini napenda kufanya hivyo wakati kuna tukio maalumu, mandhari, mazuri, au jambo ambalo linanivutia. Kwa mfano, nikitembia bustani, pwani, au mahali penye mandhari, nzuri. Napiga picha ili kukumbuka tukio na furaha ya wakati huo Azaidi ya hayo napiga picha wakati wa sherehe likizo au matukio ya familia Hii inaniseidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri ambazo nitazikumbuka kwa miaka mingi na maisha baadaye Pia napiga picha kwa ajili ya masomo au kukuza kazi zangu za ubunifu Kwa mfano ni kifanya mradi wachuo ama shule picha huchangia kueleza wazo au kuonyesha matokeo ya kazi yangu kwa uwazi na piga picha marachache lakini kwa makini.

Ni rangi ipi naopenda kwa ukuta wachumba Napenda rangi ya buluu ya mwanga kwa ukuta wachumba sababu ya kwanza ni kwamba Buluu ni rangi tulivu na yenyeutulivu Inaifanya mazingira ya chumba kuwa ya amani na uhuru Jambo linlosaidia kupumzika au kusoma bila kushughuilika na kelele nyingi Zaidi ya hayo rangi ya buluu inapendeza macho na haikusumbui tofauti na rangi kali kama nyekundu au manjano ambayo inaweza kufanya mtu wa jisikia kuchosha au kuwa na msongo mawazo haraka. Buluu pia huleta hali ya ubunifu kwani rangi inayoimiza fikira na kuunda mawazo mapya. Pia rangi ya buluu inaendana na mavazi na mapambo mbalimbali. Hivo ni rahisi kupanga chumba changu bila shida. Hii hunifanya ni jisikia furaha na starehe kila napokuwa ndani. Kwa ujumla napenda rangi ya buluu ya mwanga kwa ukuta wachumba kwa sababu inaihimiza utulivu starehe na inapendeza macho, pia ubunifu Jambo linalofanya chumba changu kiuwe mahali pazuri Pakukaa na kufurahia.

Ni uzoefu gani wa kazi ambao umenifundisha zaidi? Uzoefu kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushirikiana na wenzangu kwenye miradi ya kikundi. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kuwa ushirikiano na mawasiliano bora ni muhimu sana. Niligundua kwamba kila mtu katika timu ana talanta yake na ujuzi wake na kazi itafanikiwa zaidi pale ambapo kila mmoja anashirikiana kwa uwazi. Na kwa heshima, hii imenifundisha kukubali maoni ya wengine. Pia kuwa mvumilivu na kufirikiana kwa mshikamano. Zaidi ya hayo, uzoefu huu umenifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kila mmoja ana jukumu lake na kama mtu mmoja anashindwa kufanya kazi yake kwa wakati, kazi nzima inaeza kuathirika. Hii imenifundisha umuhimu wa kutumia majukumu kwa bidii na kwa wakati. Pia nimejifunza jinsi ya kutatua changamoto kwa amani na kwa ubunifu Mara nyingi tunakutana na matatizo au kutoelewana. Lakini kushirikiana kunasaidia kupata suluhisho zinazofaa kwa wote.

Ni changamoto zipi ninazo kutana nazo kazini Kila siku kuna changamoto ambazo nita kutano nazo kazini Lakini kadhaa zenye Mimi huzingatia ni muda la ratiba Mara nyingi kazi nyingi zinahitaji kufanywa kwa wakati mmoja na hili linahitaji kusimamia muda vizuri kukosa kupanga muda kuna sababisha usumbufu na kusababisha kazi zisifanyike kwa wakati Haapia mawasiliano mangumu na menzangu au wateja ni changamoto nyingine. Wakati mwingine watu hawelewani na hawatoi taarifa sahihi, jambo linalosababisha kuchanganyikiwa. Hii inahitaji uvumilivu, usikivu na njia nzuri za kueleza maoni ili kutatua tatizo. Haa, changamoto nyingine ni kushugulika na mzigo mkubwa wa kazi. Wakati kazi nyingi zina kusanyika, mara nyingine huhitaji kufanya kazi haraka bila kupoteza ubore. Hii inahitaji nidhamu na mbinu za kupanga kazi kwa ufanisi. Mara nyingine kutokuelewana kwa kanuni au taratibu, kunakua na changamoto sana. Kila shirika lina sheria zake na wakati mwingine kufanya kazi kwa mujibu wa kanuni hizi, kunahitaji kujifunza na kuzoea mfumo wa kazi. Changamoto ninazo kutana nazo kazini. Ni ikiwemo usimamizi wamuda, mawasiliano magumu, mzigo, mkubwa wa kazi na kwelewa kanuni.

Nje marafiki wapya na wafanyia nini nafanya marafiki wapya kwa njia ya heshima uvumilivu na mawasiliano mazuri kwanza kabisa oje ya kwanza napenda kusalimia na kuzungumza kwa heshima kwa mfano nikiona na mtu mpya au anayekaa karibu ninamkaribisha kwa tabasamu na maneno mazuri jambo linalo mfanya ajisikie vizuri na kufungua mazungumzo na wasikiliza kwa makini wenzangu wapya. Kujua maslahi yao mambo wanayopenda au shughuli wanazojihusisha nazo hufanya tuwe karibu haraka. Kusikiliza pia kunatoa ishara ya heshima na uaminifu jambo linalojenga msingi mzuri wa urafiki. Tatu, unapenda kushirikiana nao katika shughuli za pamoja. Kama michezo, kazi ya za shule au shughuli za kijamii, kushirikiana kuna saidia, kujenga imani, kuonyesha msaada na kushirikiana. Kwa dhati, jambo linalo imarisha urafiki. Zaidi ya hayo, napenda kuwa mkweli na mwaminifu kuwa na uwazi na kuonyesha tabia nzuri kunafanya mtu mgeni ajisikie ameheshimiwa na anataka kuendelea kuwa rafiki yangu Ninapo unda marafiki wapya kwa heshima usikivu, ushirikiano na uwaminif ni jambo linalojenga urafiki thabiti na wenye furaha.

Je, ninapokeaje maoni kutoka kwa watu wengine? Kwanza kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Unapopokea maoni, unapaswa kuzingatia maneno ya mtu mwingine bila kumkatiza au kuzungumza pengine. Hii inaonyesha heshima na utayari wa kuelewa kile wanachokisema. Kuchukua maoni kwa akili, wazi. Sio kila maoni yatakubalika, lakini lazima uangalie kama kuna kitu cha kujifunza. Maoni ya wengine mara nyingi hutowa mfahamu mpya au njia mbadala ya kufanya jambo. Njia nyingine kuepuka hisia za hasira au kiburi. Wakati mwingine maoni yanaweza kuwa tofauti na tunavyodhani lakini ni muhimu kubaki mtulivu na kukubali tofauti Hii hunisaidia kuboresha uhusiano na kujifunza kutoka kwa wengine. Zaidi ya hayo kuuliza maswali ya ufafanuzi kunasaidia kuelewa vizuri maoni hayo. Kwa mfano unaweza kusema Unaweza kunielezea zaidi kuhusu jinsi unavyosema hili Hii hufanya mazungumzo kuwa yenye kuelewana.

Jee umewahi kuona bahari Ndio nimewahi kuona bahari Nilipokuwa nikitambea na familia yangu kwenye pwani Nilipata fursa ya kuona bahari kwa mara ya kwanza Manthari ya bahari ilikuwa ya kuvutia sana maji ya buluu, safi ya kigongana na mawimbi na upepo wa pwani ukipuliza vizuri ili nifanye nijisikie huru mtulivu na mwenye furaha zaidi ya hayo kuona bahari kunani kulinifundisha kuthamini urembo wa asili niliona wanyama wa majini ndege waliokuwa wakiruka karibu na pwani na miti ya pwani Jambo lililo lililo nifundisha kuheshimu mazingira na viumbe hai apia uzoefu huu uliniwazia na kunipa amani ya akili nilikaa nikitazama mawimbi ya bahari nikifikiria maisha na malengo yangu jambo lilo nifanya nijisikie utulivu mkubwa. Hakuna bahari ni uzoefu au furaha utulivu na elimu ya asili.

Jee ninamkumbuka mwalimu mgani kutoka shuleni Ninamkumbuka mwalimu wangu wa hesabati kwa furaha kubwa Mwalimu huyu alikuwa mwalimu mwema mwenye subira na anayejali kila mwanafunzi alikuwa akieleza masomo kwa uwazi na kwa njia rahisi kueleweka Hata pale tunapokuwa na changamoto kuelewa dhana ngumu za hesabati alitushikilia mkono akatuonyesha, tukakosa kumwogopa, tukamuuliza maswali hapa na pale Zaidi ya hayo mwalimu wangu wa hesabati alisisitiza nidhamu na utaratibu darasani alihakikisha kila mmoja anafanya kazi yake na kushirikiana na wenzake Jambo linaloongeza mshikamano na umoja wa darasa hii ilinifundisha pia uwajibikaji na umuhimu wa kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja Pia nilikumbuka jinsi alivyokuwa akitoa mfano wa uvumilivu na mshikamano Wakati mwingine alitupa changamoto ngumu Lakini alitufundisha kuzitatua kwa hatua bila kuchoka au kukata tamaa.

Ni chakula gani hicho cha kigeni ni mewai kujaribu? Ni mewai kujaribu chakula cha kigeni kinachoitwa pizza. Nilijaribu pizza mara ya kwanza nilipendezwa na muundo wake wa ladha na mchanganyiko wa viungo. Tuunda jibini liloyeyuka keki laini na nyama kidogo. Zilichanganyika vizuri na kuunda chakula kilichokua kitamu sana. Hii ilinifunza kuwa chakula siki lazima kiwe cha kinyezi ili kiwe na ladha nzuri. Zaidi ya hayo, chakula hiki cha kigeni kili nifundisha uvumilivu na majaribio mapya. Nilijiifunza kuwa kujaribu vyakula vipya, kunafanua ladha yangu na kunifunza kubadilika na kujaribu mambo mapya. Pia kujaribu piza kuna saidia kujifunza tamaduni za nchi zingine. Kupitia vyakula vya kigeni nnapata fursa ya kuelewa mitindo ya chakula mbinu za kupika na latha zinazopendwa katika tamaduni mbali mbali.

Je, ninapenda kucheza au kutazama michezo? Wakati mwingine napenda kucheza michezo. Na wakati mwingine pia napenda kutazama michezo. Na zote zina umuhimu wake. Kwanza, kucheza michezo kunanipa afya bora na nguvu za mwili. Inafanya miguu na mikono ikiwa na mwili mzima kufanya kazi. Jambo linaloongeza stamina na kuimarisha afya. Pia kucheza michezo kunanifundisha nidhamu, mshikamano wa kikundi na kushirikiana na wenzangu. Hasa michezo ya timu kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu. Hii ni muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu inajenga umuhimu wa kushirikiana, kufanya kazi kwa bidii na kutimiza malengo. Kutazama mchezo pia kuna faida nyingi za kisaikolojia na kielimu. Nikitazama mechi au mashindano najifunza mbinu, mikakati na mbinu za kushirikiana na wachezaji wengine. Jambo linalonionyesha umuhimu wa kupanga na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia kutazama michezo kunanifundisha subira na heshima kwa mashindano. Huwa ninapata kuona ushindi na kushindwa na kujifunza kutoka kwa wachezaji walio kulia.

Nina jistawisha aje wakati walikizo? Wakati walikizo nina jistawisha kwa kupanga muda kufanya shughuli za kufurahisha na kupumzika Kwanza kabisa napanga ratiba ya siku zangu Hii inanihusisha kupanga muda gani nitapumzika muda gani nitafanya shughuli za burudani muda gani nitashugulika na masomo na muda gani nitafanya kazi za nyumbani kupanga ratiba kuna saidia kuepuka kuchangajikiwa na kutumia muda vizuri hoja la pili Napenda kuchukua muda wa burudani na mazoezi Hii naweza kuwa kutembea, kuogelea, kucheza mchezo au kutazama filamu shughuli hizi husaidia kupumzisha mwili na akili kuondoa msongo, mwingi wa mawazo na kuongeza furaha Tatu, napenda kutembelea familia, marafiki au maeneo ya burudani kushirikiana na wengine kuna nifanya nijisikia huru na furaha na pia kuna panua mtazamo wangu wakijamii na kielimu. Zaidi ya yote napenda kusoma au kujifunza jambo jipya wakati walikizo. Hii inasaidia kuboresha maarifa, maarifa yangu na kuweka akili yangu katika hali ya kuendelea kujifunza bila msongo wa masomo ya kawaida.

Ninanjia mingi sana za kupu mzika. Njia zinategemea mazingira na muda nilionayo Kwanza kabisa, napenda kukaa kimia mahali tulivu nikisoma kitabu. Kusikiliza mziki au kufikiria kwa tulivu. Hii unisadia kupunguza msongo wa mawazo na kupata amani ya akili. Bada ya siku ndefu ya shule au kazi au shughuli mingi. Pili, napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Husaidia mwili wangu kupumzika huku ukifanya kazi kidogo na kuongeza stamina nguvu na mzunguko wa damu. Kutembea katika bustani au maeneo yenye. Hewa safi, kuna nifanya nijisikia huru na mwenye furaha mingi. Tatu, napenda kuzungumza na familia au marafiki. Hii huniwezesha kushirikiana, hisia, kucheka pamoja na kupata ushauri. Mazungumzo haya, hunisaidia kuondoa mawazo mabaya na kuongeza furaha ya ndani. Zaidi ya hayo, wakati mwingine napenda kutazama filamu au vipindi vya burudani mtandaoni, hii huifanya niondoke kidogo kwenye shughuli za kila siku na kupata burudani.

Nina mahali pengi paki historia ambapo ningependa kutembelea mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni ikiwemo mtu wa Nile nchini misri Kwa sababu ni sehemu yenye historia defu na yenye maana kubwa kwa ustaarabu wa binadamu Nilisikia kuwa mto huu ulikuwa chanzo cha maisha na maendelewa ya misri ya kale ukiwa na tamaduni, historia ya kifalme na ujenzi wa piramidi karibu na mto huo. Kutembelea mto huo, kunanipa fulsa ya kuona historia karibu, kujifunza kuhusu maisha ya zamani na kuelewa maendeleo ya watu wakale. Zaidi ya hayo, mto wa nile ni manthari mazuri yenye maji safi, pwani na mimea. Jambo linaloongeza furaha wakati wa kutembelea. Hii pia hufundisha umuhimu wa kutunza mazingira na thamani ya maji katika maisha ya binadamu Pia kutembelea mahali pa kihistoria kuna mto nile kunanifundisha kuhusu utamaduni, dini, uchumi na zanaa za zamani Jambo linalopanua uelewa wangu wa historia na maisha ya kale.

Jee, ninashughulika vipi na udhaifu wangu, kazini? Udhaifu wangu nashughulikia hivi. Kwa njia ya kujitambua, kujifunza na kufanya mazoezi ya kuboresha uwezo wangu. Ninatambua ni sehemu gani ninazohisi udhaifu. Kama ni tatizo ya mawasiliano au kushugulika na mzigo mkubwa wa kazi, ni muhimu kuikubali hali hiyo badala ya kuikataa. Kukubali ni hatua ya kwanza ya kuboresha udhaifu. Najaribu kujifunza na kupata mafunzo zaidi Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kushiriki mafunzo kazini au kuuliza msaada kutoka kwa wenzangu waliokuwa na uzoefu Hii inasaidia kuongeza ujuzi na kuondoa changamoto zinazotokana na udhaifu wangu kukubali ni hatua ya kwanza ya kuboresha udhaifu. Udhaifu wangu ni kupanga muda au kushughulika na mashinikizo ninao ratiba maalum na mbinu za kusimamia kazi ili kuboresha utendaji wangu zaidi ya hayo nashirikiana na wenzangu kujifunza kutoka kwa wengine, kubalishana mawazo na kupata ushauri hunisaidia kupunguza udhaifu na kuimarisha stadi zangu.

Je, umewahi kufanya yoga? Nimewahi, ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Nilipojaribu yoga kwa mara ya kwanza, nilivutiwa na umahiri wa mwili, na akili unayohitajika. Yoga inahusisha kupumua kwa utulivu, kufanya misukumo ya mwili kwa uangalifu, na kuzingatia hali ya sasa ya akili. Wakati wa mazoezi, nili nilijisikia mtulivu, nilijisikia mwenye huru, nilisikia mwenye furaha mingi sana. Jambo lililo nisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku. Zaidi hayo, yoga ime inaboresha afya ya mwili, hufanya misuli kuwa imara, kuongeza usawa, kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia kupunguza uchovu, pia husaidia kuboresha urari wa akili na kuimarisha umakini. Jambo muhimu kwa masomo na kazi za kila siku. Haa yoga unifundisha nidhamu na subira. Kufanya mazoezi yenye. Kuna enye inahitaji muda, udhabiti na kuzingatia muongozo mzuri. Jambo linalo nifundisha jinsi ya kushikilia malengo kwa vumilivu.

Ninaoga mara ngapi kwa siku? Mimi huoga mara moja au mara mbili kutegemea shughuli ambazo nimefanya hiyo siku. Kwanza napenda kuoga asubuhi. Kuoga asubuhi, kunanifanya nijisikie safi, uru na mwenye nguvu kwenye. Mwenye nguvu kwanza shughuli za siku ama kuanza hiyo siku. Hii pia husaidia mwili kuamka vizuri na kuondoa uchovu wa usingizi. Mara nyingine naweza kuoga usiku. Hasa badaa kufanya kazi ngumu au michezo. Kuoga usiku husaidia kumpumzika kupumzisha mwili, kuondoa uchovu, kuondoa uchafu na jasho na kunifanya nijisikie vizuri kabla ya kulala. Zaidi hayo, kuoga mara kwa mara, kuna hakikisha usafi wa mwili na afya. Hii ni muhimu kwa kinga dhidi ya bakteria na kuizuia harufu isiofaa pamoja na kuongeza hali ya vuraha na kujiamini.

Jee, ninapenda kuvaa vipuli? Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Napenda vipuli kwa sababu vinaonekana vizuri na vinaongeza mvuto wa mitindo ya mavazi. Vinaweza kuwa kwenye shati, suruali, gauni au viatu. Na mara nyingi, uchanganya rangi na muundo kwa namna, inayofanya mavazi yaonekane ya kipekee. Zaidi ya hayo, kuvaa vipuli kuna nifanya nijisikia uhuru, kuonyesha mitindo, kuonyesha mitindo yangu binafsi. Hiufanya watu waje kuonja tofauti yangu na kunipa furaha ya kipeke Pia vipuli vinaendana na mavazi mengine kama kwa urahisi kama shati lenye vipuli linaweza kuvaliana na suruali ya rangi raisi na kufanya muonekano kuwa mzuri bila kuwa na changamoto kubwa za kuchanganya mavazi.

Ninapenda chumba cha kulala, zaidi, pale nyumbani. Kwa sababu ni pahali pa utulivu na faragha. Ndani yake naweza kupumzika baada ya siku ndefu, kufikiria, kusoma au kulala kwa amani. Mazingira yake hunifanya nijisikie salama na mwenye huru. Chumba changu kina kitanda kizuri, meza ndogo ya kusomea, na kabati la nguo. Napenda kukipanga kwa usafi na mpangilio mzuri ili kiwe na hewa safi na mwanga wa kutosha. Hii hunisaidia kuwa na umakini na amani ya akili. Na pia napenda kupamba chumba changu kwa rangi tulivu na vitu vinavyonipa furaha kama picha au vitabu. Mapambo haya hunifanya nijisikie faraja na kuongeza hali ya kupenda kuwa ndani ya chumba hicho.

Je, ninafanya nini kila siku ninapoamka? Kila asubuhi, ninapoamka. Ninafanya mambo kadhaa ili kuanza siku vizuri. Kwanza kabisa, napima mwili wangu na kuamka polepole. Hii husaidia kuondoa usingizi na kuanza siku nikiwa macho na nguvu. Na mara nyingi napumua kwa utulivu na kujianda kisaikolojia kwa siku iliopo mbele. Baada ya hapo, napenda kuoga na kusafisha meno. Kuoga kunanifanya nijisikie safi na kuamka vizuri. Huku kusafisha meno kunahakikisha usafi, wa kinywa na afya ya meno. Tatu, napanga muda wangu asubuhi Hii ni pamoja na kula kiamsha kinywa, chenye lishe nzuri, kuandaa vitu vya shule au kazi na kuangalia ratiba ya siku kupanga mambo mapema kunasaidia kuepuka msongo na kuchelewesha shughuli. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya stretching Hii husaidia mwili kuamka vizuri, kuongeza mzunguko wa damu na kuimarisha afya ya mwili kwa jumla.

Je, ninashugulikia muda vipi kazini? Ninavyoshugulikia muda kazini ni kwa kupanga, kuzingatia kipaumbele na kudumisha nidhamu. Kwanza kabisa, napanga ratiba ya kazi yangu. Hii inahusisha kutambua kazi muhimu zinazohitajika, kufanywa mara moja na zile zinazoweza. Kusubiri. Kupanga ratiba kunasaidia kuepuka, kuchanganyikiwa, na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pili, napanga kazi kulingana na kipaumbele. Kazi zinazohitaji haraka hufanywa kwanza Huku zile zisizo za dharura zikifanywa baadaye. Hii husaidia kudumisha mtiririko mzuri wa kazi na kuondoa msongo wa kazi Tatu, ninahakikisha kufanya kazi kwa nidhamu na kuzingatia muda uliopangwa. Situmii muda mwingi kwenye vitu visivyo na umuhimu na ninajitahidi kukamilisha kila kazi kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hayo, napumzika kidogo kati ya kazi ili kujenga nguvu na kuepuka uchovu. Jambo linaloongeza ufanisi kwa kazi zangu.

Mafunzo yapi ya kazi yamenisaidia zaidi Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na ushirikiano wa kundi Kupitia mafunzo haya, nimejifunza kuwa kushirikiana na wengine kwa uwazi ni muhimu sana katika kufanikisha kazi yoyote Kila mtu ana talanta na ujuzi wake na kushirikiana kun saidia kutimiza malengo kwa urahisi na kwa haraka Hii imenifundisha kusikiliza, kuelewa maoni ya wengine na kutoa mawazo kwa heshima Zaidi ya hayo, mafunzo haya yamenisaidia kufanya kazi kwa nidhamu na uwajibikaji Mara nyingi kazi za kikundi zinahitajika kila mmoja kutimiza jukumu lake ili mradi kazi ifanikishwe Hii menifundisha umuhimu wa kutimiza majukumu kwa wakati unaofaa na kwa ubora zaidi pia mafunzo haya yamenisaidia kushughulika na changamoto kwa uvumilivu na ubunifu wakati kuna migongano au matatizo nimejifunza njia ya kuishughulikia kwa amani na kupata suluhisho zinazofaa.

Ni harufu gani ninayoipenda? Napenda harufu ya maua safi, na harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani. Izo mbili. Harufu ya maua safi kama maua ya waridi au sunflower. Unifanya nijisikie nimetulia sana nafuraha jingi sana. Inanipa hisia ya utulivu na hewa safi. Na mara nyingine hunisaidia kupumzika. Kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama vile pilau, huniletea furaha na hisia za familia. Hii harufu hufanya nifurahi, kunipa hamu ya kula na kunikumbusha nyumbani na wakati mzuri pamoja na familia Zaidi hayo harufu nzuri inaweza kuboresha hisia, za moyo wakati nikipumzika au kujifurahisha, harufu nzuri hufanya mazingira, kuwa ya starehe na ya kupendeza sana.

Mkate wa aina gani ninaupenda? Napenda mkate wa ngano. Kuliko aina nyingine yoyote. Napenda mkate huu kwa sababu ni laini. Mkate wa aina gani ninaupenda? Unaendana vizuri na vyakula vingi kama jibini, mayai, na hufanya kufungua kichwa kinywa kuwa cha furaha na kuridhisha. Na zaidi hayo, mkate wa ngano unatoa nguvu na lishe inayohitajika mwanzoni mwa siku. Hutoa wango unaoto nidhati kwa muda mrefu. Jambo, ninalo liona umuimu wake hasa wakati wa masomu wao michezu. Mkate huu, unaweza kupakwa au kuandaliwa kwa njia ya tofauti. Unaweza kuuoka, kutengenezwa kama sandwich. Au kula kama mkate wa kawaida. Jambo, linaloongeza urahisi na ubunifu katika matumizi ya chakula.

Ni mji gani ningependa kutembelea duniani? Ningependa kutembelea mji kama Paris kwa sababu ni mji wenye historia sana na utamaduni tajiri na unapatikana pale njini ufaransa. Naona inafaa kutembelea majengo maarufu kama vile louvre museum. Kutembelea mji huu kuna nipa fulsa ya kujifunza historia kuona sanaa ya kipekee na kufahamu tabia za ufaransa Zaidi ya hayo, Paris ni mji mwenye mandhari ya kupendeza Ukiwa na mitaa ya kivyutio, bustani nzuri na maduka ya kipekee Hii hufanya kutembea mji huu kwa furaha na uzoefu wa kipekee kutembelea Paris kuna nifundisha jinsi watu wanavyopanga, miji yao, maisha ya kila siku na mitindo ya kipekee ya kulala, kula na burudani Hii inapanua uelewa wangu wa dunia na kunifanya niwe na mitazamo mipya.

Nina mimi huboresha aje michakato ya kazi? Michakato ya kazi, mimi huboresha kwa kupanga, kutathmini na kutumia mbinu bora za kufanya kazi. Kwanza, napanga ratiba ya kazi na hatua za utekelezaji. Hii husaidia kuona kazi zote, zinazohitajika kufanywa, na kupanga jinsi ya kuzifanikisha kwa mipangilio inayofaa. Kupanga kwa utaratibu, hufanya kazi ziwe rahisi na kupunguza muda unaotumika bila faida Pili, napitia kila hatua ya kazi na kutathmini kama inafanyika kwa ufanisi Nikigundua tu, sehemu zinazochukua muda mwingi au zinazoezekana kufanya kwa njia rahisi zaidi napanga mbinu mpya, hii husaidia kuboresha utendaji na kuondoa utepetevu na upotevu wa rasilimali Tatu, ninatumia mbinu za kisiasa na zenye tija. Kama kutumia teknolojia, programu za kupanga kazi au mfumo wa kikundi, hii huongeza ufanisi, hufanya kazi iwe rahisi, na kufanya matokeo kuwa bora zaidi pia. Zaidi ya hayo, napenda kushauriana na wenzangu, kupata maoni na uzoefu wa wengine kusaidia kubaini, njia bora za kufanya kazi, na kuepuka makosa ya kawaida.

Je, unapiga kura. Ndiyo, mimi kama mkenya napiga kura na ninaona ni jambo muhimu sana. Kupiga kura ni njia ya kuonyesha sauti yako na kuchagua viongozi au maamuzi yanayohusiana na jamii na nchi. Kwa kutumia haki, kila mtu anaweza kushiriki katika maamuzi muhimu, kuhakikisha uwazi na kuleta mabadiliko chanyu. Hii ni muhimu kwa sababu inaonyesha uhuru, usawa na haki za raia. Zaidi ya hayo, kupiga kura huchangia kuimarisha demokrasia. Wakati watu wengine wanashiriki, inarahisisha kuunda serikali inayowakilisha wananchi wote na kutekeleza sera zinazowafaidi wananchi wote. Hii pia, usaidia kuzuhia, udikteta na dhuluma kwa wananchi. Kupiga kura ni juhudi ya kuonyesha uwajibikaji katika jamii. Kwa kushiriki, kupiga kura mtu anajitahidi kuona taifa linapiga hatua mbele. Mashirika huu serikali zinatekeleza mipango kwa ufanisi na kuna saidia kujenga jamii yenye maendeleo pia.

Ni shughuli gani hunipendeza na ni ipi? Shughuli ambayo hunipendeza ni kusoma vitabu. Napenda kusoma vitabu kwa sababu vinanipanua maarifa na kunifundisha mambo mapya. Mara nyingi vitabu hunipeleka kwenye hadithi za kuvutia, historia, sayansi au elimu nyingine. Jambo linaloongeza uelewa wangu wa dunia na maisha. Zaidi ya hayo, kusoma vitabu hufanya akili yangu, kufanya kazi inapoimarisha kumbukumbu Hali kadhalika kila hadithi au mafunzo Ninasoma huchangia fikra zangu na kunifundisha kupanga, kufikiria kwa kina na kutatua matatizo kusoma vitabu pia huniweka kimya na utulivu Nikisoma najisahau matatizo ya kila siku na ninapata furaha na starehe. Hii hufanya siku zangu kuwa za kupendeza na za kujifunza kwa wakati mmoja.

Ni rangi gani ninayoipenda zaidi na naiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu ya anga na mara nyingi naiona kwenye anga, maji na baadhi ya mapambo nyumbani. Napenda buluu kwa sababu inahimiza utulivu amani na furaha ya ndani kwa ndani. Inaifanya mazingira kuonekana tulivu na yenye starehe. Jambo linalo nifurahisha sana muhimu wake katika maisha ya kila siku. Mara nyingi naiona angani asubui au jioni, wakati mbingu ikiwa ya buluu safi au mchanganyiko wa buluu na rangi nyingini. Pia maji ya mito, maziwa au pwani mara nyingi huwa na rangi ya buluu na kuona hali hiyo, kuna nifanya nijisikia huru na mwenye furaha. Zaidi ya hayo napenda buluu kwenye mapambo ya chumba changu, kama rangi ya ukuta, mashuka au vitu vidogo vya kupendeza. Hii hufanya chumba kiwe na hali tulivu na furaha na kunifanya nijisikie vizuri wakati nikiwa ndani.

Ni yepi hayo mimi hufanya wakati wa mapumziko kazini Wakati wa mapumziko kazini nafanya mambo kadhaa ili kupumzika na kujipatia nguvu mpya Kwanza napenda kutuoa muda kidogo kupumzisha mwili kama kunywa chai au maji kukaa kimya kidogo au kutembea mm Kwa muda mfupi ndani ya ofisi Hii husaidia kuondoa uchovu wa mwili na kuongeza nishati pili Napenda kushirikiana na wenzangu Kwa mazungumzo ya kirafiki, hii huniwezesha kupumzika kisaikolojia, kucheka pamoja na kuongeza uhusiano wa mzuri kazini. Mazungumzo haya hufanya muda wa pumziko kuwa wa furaha na starehe. Wakati mwingine napenda kusoma kitabu kidogo au kusikiliza mziki, hii huniwezesha kuondoa mawazo ya kazi kwa muda na kurejesha akili ili kurudi kazini kwa umakini zaidi kwa jumla.

Nina mifereji kadhaa wa kadha ambazo ninafuata kwenye televisheni. Zaidi ni National Geographic ama Nat Geo. Napenda mfereji huu kwa sababu unanifunza mambo mapya kuhusu sayansi, wanyama, historia, utamaduni za dunia. Kila kipindi huwa na taarifa za kuvutia na picha nzuri, zinazo fanya nifahamu zaidi kuhusu mazingira na maisha ya viumbe hai. Zaidi ya hayo Nat Geo imenipanulia mtazamo wangu na maarifa. Nikitazama najifunza jinsi watu wanavyoishi katika sehemu mbalimbali. Changamoto za asili na jinsi sayansi inavyotumika kutatua matatizo ya dunia. Hii hufundisha uvumilivu, uangalifu na kuzingatia maadili ya mazingira. Sazingine mfereji huu unavutia kwa mandhari ya kuvutia na picha za hali alisi. Hii ufanya programu kuwa ya kusisimua yenye elimu na burudani kwa wakati mmoja kwa ujumla.

Ninapenda kusafiri na ramani au GPS. Napenda kusafiri nikitumia GPS zaidi ya ramani. Sababu ya kwanza ni kwamba, GPS niraisi kutumia na inatoa muongozo sahihi kwa wakati halisi. Nikisafiri kwenye mji au nchi, ama nchi mgeni ama nchi mpya. GPS inaniwezesha kujua njia sahihi bila kupotea. Jambo linaloongeza, usalama na uraisi na pia mda. Zaidi hayo, GPS inatoa taarifa za muda halisi kuhusu trafiki, umbali na muda wa kufika. Hii hufanya kupanga safari kuwa rahisi na kupunguza msongamano na pia kuchelewa. GPS inaonyesha ramani na mwelekeo kwa picha na sauti. Jambo linalorahisisha sana kufuata njia bila kuchanganyikiwa. Hii ni tofauti na ramani ya karatasi inayohitaji umakini zaidi na inaweza kuangumu kufuata hasa katika maeneo magumu. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuangalia ramani ya karatasi, kwa mafunzo au kujifunza miji. Lakini kwa safari halisi, natumia GPS kwa sababu inaubora zaidi kushinda ramani.

Ni tunda gani la kunipendeza sana? Tunda ambalo kuna matunda mengi sana ambayo yananipendeza sana Tunda langu la kupendeza ni parachichi ama avocado Napenda parachichi kwa sababu parachichi ina ladha tamu laini na inapendwa kwa urahisi na vyakula mbali mbali parachichi yaweza liwa na chakula cha pekee kama salad, kama kutengenezwa kama dip Hii hufanya kufurahia chakula kwa urahisi na chenye ladha nzuri parachichi inasaidia kama kama mafuta mazuri, vitamini na madini Jambo ambalo linasaidia pia afya ya mwili na kuhimarisha nguvu Hii inafanya parachichi kuwa bora kwa kula kila siku bila hofu ya madhara na parachichi pia inaweza kujaribu mapishi mapya kuongeza ladha au kuandaa chakula kwa njia zinazofaa.

Ni chakula kipi ambacho nakipenda zaidi? Chakula ninachokipenda zaidi ni samaki wa kupikwa kwa njia ya kukaanga au kuoka Napenda samaki kwa sababu ni chakula yenye proteini mingi na mafuta yenye afya yanayosaidia mwili kwa nguvu na afya bora ya moyo Samaki pia hutoa madini muhimu kama omega 3 ambayo ni muhimu kwa akili na mwili mzima Zaidi ya yote, samaki wana ladha nzuri na haimchukii mwili kama baadhi ya vyakula vyenye mafuta mengi. Nikikula samaki najisikianga furaha na kurithika, hasa pale yanapopikwa vizuri na kuendana na mboga au wali ata au sima. Kula samaki kunanifundisha kula vyakula vya afya na kujaribu aina tofauti za mapishi. Hii husaidia kuboresha mtindo wa kila wa kula na saa zingine huongeza furaha katika chakula kwa ujumla.

Je, unapenda asali, swali nzuri sana. Napenda asali kwa sababu inaimarisha afya ya mwili. Asali ni kinywaji cha asili, kina tengenezwa na nyuki kutoka nektari ya maua na inafaida nyingi kwa afya na matumizi mbali mbali. Kwanza kabisa, asali inatumika kama kitamuasilia. Watu huchukua asali kuongeza ladhaa kwenye chai, maziwa, mikate au matunda. Hii hufanya chakula na vinywaji kuwa vyenye ladhaa tamu bila kutumia sukari nyingi. Zaidi ya hayo, asali inafaida kwa afya. Inasaidia kupunguza homa na kikohozi. Ina mahali ya kuzuia bakteria na inaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili. Wengine hutumia asali kuponya jeraha ndogo au kuimarisha ngozi. Pili, asali inaeza kutumika katika mapishi mbali mbali, inatumika kupika mikate, biskuti, au kuandaa vyakula vya kipekee pia inaeza kuchanganywa na mafuta ya mzaituni na limau kama tiba ya asili kwa ngozi au nywele.

Nimewahi kufanya kazi kwa kujitolea. Ni muhimu kwa sababu, kunaleta faida binafsi, faida ya kijamii na faida pia kimaadili Kwanza kunajenga utu na maadili mema. Mtu anayejitolea kufanya kazi, hufundishwa uvumilivu, nidhamu, uwajibikaji na mshikamano na wengine. Hii hufanya awe mfano bora wenzake na jamii Zaidi ya hayo kunasaidia jamii au watu wengine. Kwa mfano, kujitolea kusaidia shule, hospitali au mazingira husaidia kutatua matatizo ya pamoja na kuboresha hali ya maisha ya wengine. Hii ni njia kuonyesha huruma, mshikamano na kusaidiana. Kujitolea kufanya kazi pia kunakuza ujuzi na uzoefu. Wakati wa kujitolea mtu hujifunza study mpya jinsi ya kushirikia na wengine na kupata pia uzoefu wa maisha unaweza kumsaidia awe kazini au masomo.

Je, ninapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Napendelea mahali pa kimia kuliko pa kelele. Kwa sababu, mahali pa kimya huniwezesha kupumzika na kufikiria kwa utulivu. Pale ninapokuwa kimya, akili yangu inapata nafasi ya kupanga mawazo, kusoma au kufanya kazi bila usumbufu. Hii hunisaidia kuboresha umakini, nidhamu na utendaji. Zaidi ya hayo, mahali kimya hupunguza msongo. Ukiachwa kimya, mwili na akili hufurahia hali tulivu na kunisaidia kuondoa uchovu na wasiwasi, unaotokana na kelele nyingi. Hata hivyo, napenda pia mara nyingine, ma pahali pa kelele kama sherehe, michezo au shughuli za uburudani, kwani kunawezesha pia kushirikiana kucheka na kufurahia wakati wa kijamii. Lakini kwa ujumla, mahali kimya ni bora zaidi pale ninapotaka kufikiria kujifunza au hata kupumzisha mwili na akili.

Je, unapenda kula popcorn? Ndio napenda kula popcorn kwa ujumla napenda popcorn kwa sababu ni kitafunio kitamu, rahisi kumeza na cha kufurahisha hasa wakati wa kutazama filamu soka au kujiburudisha. Ladha yake nyepesi na muundo wake wa kirafiki hufanya kuwa chaguo bora la kufurahia muda wa burudani Zaidi ya hayo popcorn inaweza kuliwa kwa njia mbalimbali. Kama tamu kidogo, chumvi au hata kuchanganywa na jibini, jambo linaloongeza ubunifu na ladha tofauti. Hiyo hufanya niweze kujaribu aina mbalimbali bila kuchoka. Popcorn si chakula kizito sana. Hiyo inaweza kuliwa bila hofu ya kujamiana na chakula kingine au kuadhiri mwili haraka. Hii ni muhimu pale ninapotaka kitu kidogo cha kufurahia muda wa burudani.